Ndiyo ninapenda kujifunza historia. Sababu historia inanisaidia kuweza kujua chimbuko la kitu.

Moja kati ya uzoefu ambao nimewahi kupata wakushangaza. Ni nama ya kujifunza matumizi sahihi ya mtandao. Sana sana ki remember ambayo ni kuwa suluhisho na majibu kwa maswali mengi. Tuna kumbana nalo katika ulimwengu huu tuliyo nao.

Mpaka sasa, mpaka sasa kitu kikubwa ambacho nina kifanya kwa ajili ya kulinda mazingira katika jamii yangu, moja nikuhakikisha kwamba kuhifadhi, na kulinda misitu, inayo nizunguka kwenye maeneo husika. Lakini pia, kupunguza matumizi ya hewa chafu, hasasa matumizi ya upikaji wa kuni, pamoja na makaa. Kwa ivo sasa hizi, nimehamia katika matumizi ya gesi, pamoja na matumizi ya umeme.

Moja kati ya mfanya biashara pola. Ambaye mimi na mfahamu anaitwa Jenifa Victa au Lifa. Ani nimfanyi biashara ambaye anajihusisha na biashara ya uuzaji wa vipodozi. Na mpenda kwa sababu ni mfanyi biashara wa kike ambaye ana jituma. Lakini pia ana ubunifu mkuba sana katika kuhakikisha kwamba biashara yake. Inasogea na inatembea lakini pia kitu cha ajabu alichokifanya ni mwaka jana kwenye uchaguzi wa nchini tanzania alishiriki katika alikumbana na sakata mbali mbali za kukona na kesi Tokendo na haibayake aliyo kuwa nayo mtandaoni lakini pia anachukifana kutoka kwake ni namna ya anavo tafuta exposure kutoka taifa ya nje na kwa wafanyibiashara wakubwa ya zaidi kwa mfano Nizi miwiri kazaa alikuwa korea. Kwa ajili ya kukutana na watu wa kubwa kwenye biashara yake. Lakini pia anafaya biashara yake kubwa kwa kufuata mtandao mkubwa wa matangazo. Kwa ajili sana avyotangaza na kuchafisha kwa ajili ya kisha kwamba biashara yake inafika kwa umbali mkubwa za.

Mwendo kati ya tunavopenda nyumbani ni eneo la kupumzika au sebule kutokana na kwamba ni kilipo ghiriwa furnitures zake zilizoko kwenye yale maeneo. Aah imekuwa ni yanavutia pia anapewa muda wakupumzika na kujisikia huru kwa hivyo.

Moja kati ya chakula mbacho ninapenda kula majira ya jioni ni wali na maharage au kuku kwa na maharage sana sana wakati wa jioni pamoja na kupata maji ya baridi kwa ajili ya kupoza mwili kutana na shughuli mbali mbali ambazo zinaweza kufanyika wakati wa mchana lakini pia.

Moja kati ya usafiri ambao huwa nautumia siku kwa siku ni usafiri wa wa daladala. Usafiri wa umma kwa ajili ya kuweza kutembea kuenda kwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya shughuli za siku. Lakini pia usafiri mwingine ni usafiri wa bodaboda au pikipiki.

Kiukweli ninapenda sana kula samaki kutokana na kwamba na eneo na historia ni liyotokea. Natokea kanda ya ziwa mahali ambako kunaziwa Victoria ambapo wanapatikana samaki watamu sana wanaoitwa sato ko ndo mana inatokea hatua ya kuwapendelea sana kula chukula hicho aina ya samaki.

Nikiwa kazini muda wangu napenda kushughulikia kwa kufanya kazi kwa bidii na kujituma. Na kila kitu kukifanya kwa mpangilio wa muda sahihi kwa kugawanya kwa lisaa husika, dakika husika na sekunde husika ili kila kitu kiende kwa mpangilio wake na kwa muda wake uliotarajiwa kufanya. Na kwa mgawanyo uliopanga.

A moja kati ya study muhimu sana. Kaji ya yangu ni ufundi. Ni ufundi kwa sababu kile ambacho kina zingatia sana weka ufundi kwa ajiri ya ubunifu.

Hapana, sipendelei sana kuvaa vipuli kutokana na thibati yangu nilioyo nayo kwenye maswala ya kidini, kinipiea kutokana na jamii niliyotokea kwa hiyo sipendi sana hivyo hivyo hivyo hivyo vipuri. Na wala sio vitu ambavyo ninavipendelea sana sana.

Moja kati ya muda husika na muda sahihi ambapo ninatumia kwa ajili ya kusasisha vifaa vyangu, ni kila baada ya masaa arobaini na nane huwa natumia kusasisha vifaa vyangu. Kwa ajili ya kutengeneza utimamu wake kwa ajili ya kufanya kazi kwa bidii kwa siku inayofuata, na kwa ajili ya majukumu yanayofuata.

Kwangu mimi ninapendelea sana mwanga wa kati. Mwanga wa kati kutokana na mwanga mkali. Huwa ni mwanga ambao ni hatari sana na ni hatarishi sana kwa kwa macho ya binadamu wa kawaida kwa lazima mwanga wa kati ni kwa jili ya kubalans kwa jili ya kuweza kusaidia macho ya siweze kupata madhara kwa mwanga mkari.

Moja kati ya kitu kikubwa ambacho ninakifanya kwa ajili ya kupunguza matumizi ya plastiki duniani na nchini kwangu, moja kabisa ni kutumia vifungashio mbadala. Vifungashio mbadala. sBadala ya matumizi ya plastiki kuna vifungashio mbadala. Kwa vile ambazo vinaweza vikaharibiwa kirahisi au vile ambavyo vinaweza vikafanyiwa kuhuhishwa tena na kutumika kwa ajili ya kazi ingini na sio kutumia plastiki ambazo haziwezi kuhuishwa tena. Kwa hiyo matumizi kama matumizi ya vitu nje na plastiki.

Moja kati ya mbinu ambayo na tumia kwa ajili ya kukaribisha wafanya kazi wapya katika jamii na katika nchiyangu ya Tanzania pia ni ni ni ni kutambua tamaduni zao na lugha wana zo zitumia. Na pia kuwapokea kwa furaha kwaucheshi na kuwalekeza na kuwasaidia. Katika kuwa ongoza kama mwenyeji.

Mara nyingi wakati wa asubuhi huwa ninapendelea kupata chai ya moto yenye majani ya chai zao la chai. Lililo changanywa na mdarasini pamoja na chapati mbili na supu. Na hii ndo chakula ambacho napendelea sana kukipata wakati wa asubuhi.

Kwa kweli ninajihisi vibaya na mmoja kati ya kitu ambacho sikipendelei ni kusubiri kitu kwa njia ya mstari. Namana utaratibu mzuri kabisa ulipaswa kuwekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu tunashindwa kusimama kwneye mstari, kwa sababu kusimama kwenye mstari kunaweza kukasabisha kuambukizana magonjwa hasahasa ya njia ya hewa kwahyo inabidi utaratibu uwekwe mzuri kwa ajili ya kuepusha upangaji wa mstari kwa ajili ya kusubiri.

Aah hapana kabisaa sipendelei muziki wajadi kutokana na ubora wake kuwa chini lakini pia kutokana nakwamba unaonekana kama ni aina ya muziki ambao umepitwa na wakati kutokana na jinsi ambavyo dunia na mabadiliko yat eknolojia na mabadiliko ya tamaduni mbalimbali kadhaa hapa duniani na hivyo kufanya muziki huo uonekane kama ni muziki ambao umepitwa na wakati.

Moja kati ya njia pekee ambayo inanifanya nitumie kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wangu ni, kufanya kazi kwa bidii, kwa kubunifu, kwa juhudi na kutafuta maarifa mapya kila siku kila kunapokucha ili kuhakikisha kwamba sipitwi na jambo lolote au kitu chochote wakati wowote.

Ya, sio kutembelea tu pia ni mmeishi karibu na ziwa Victoria, ambalo liko chini Tanzania mkoani mwanza. Ndiyo maeneo ambayo ninatoka na ninaishi karibu na maeneo hayo. Kwa hiyo ninafamu vizuri tabia za ziwa na mambo hayo hupatikana hapo ziwani na shuguli zinazofanyika za kibinadamu pembezoni mwa ziwa na maeneo yote hususan ya ziwa. Kwa hiyo hili ziwa ninalifahamu vizuri kabisa kabisa.

Ya, napenda sana kulimua bustani hasa hasa bustani ya mboga mboga, mboga za majani kwa sababu mboga ambazo zinatusaidia kwa ajili ya kuongeza vitamini katika miili yetu, lakini pia kilim ocha bustani kinasaidia sana hasa kinaweza, unaweza kukikizi kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji unatakikana kwamba kuwa na eneo ambalo linafikika kwa urahisi. Kwa zaidi kwa hata kama ni wakati ambao mvua ni chache. Mvua hakuna kabisa nikitumia kilimo cha bustani naweza nikamwagilia kwa mkono kutokana na uwezo wa kuhendo nin uwez wa kulihimili ukubwa wa bustani.

Moja kati ya nasomea habari kwa kupitia tovuti mbalimbali za mtandao wa sasa www.bbc swahili. Lakini pia kupitia mitandao wa kijamii sanasana instagram twitter pamoja na instagram twitter na twitter. Lakini pia kupitia mtandao wa kijamii wa tiktok hiyo ndiyo mitandao sanasana nayoitumia kwa ajili ya kusoma habari. Na tovuti zingine mbalimbali.

Ninahimiza kupitia usia na kuwauzia upendano kwa sababu palipo na upenda ndio palipo na umoja na palipo na umoja ndio palipo na kufanya kazi kama team. Kwa upendano ni kitu cha msingi sana na mausiano mazuri baina ya mtu na mtu mfanyakazi na mfanyakazi na rika na rika. Kwa palipo na upenda ndio palipo na na team nzuri inapopatikana.

Hapana sipendi kucheza ngoma, lakini pia hata sijui kucheza ngoma kutokana na kwamba sijao. Fanikiwa sana kujifunza juu ya ngoma na tamaduni zake na namna ambavyo, zinavyochezwa na zinavyopigwa.

Kupitia unywaji wa maji mengi na ya baridi. Asasa wakati wa mchezo na wakati wa shuguri nyingi. Sababu, wakati wa shuguri nyingi ndi wakati wa mingi tunapoteza maji mingi mwilini. Lakini pia, kukaa karibu na miti. Ambayo ina eka kivuli pamoja na ewa nzuri.

Ya kabisa ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa ni maisha yangu na siasa ninaipenda na ninandoto na siasa na amini mungu siku moja naweza kumtumikia kwa kazi ya siasa kwani ninapenda sana uzungumzi ya siasa kutokana kwamba ninaipenda na hiko ndani ya mayo wangu.

Na moja kati ya mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni ubunifu, na ujuzi na kuongezeka kwa maarifa. Pamoja na uzoefu kutokana na aina ya watu ambao nimekuwa nikifanya nao kazi pamoja. Pamoja na kuishi na jamii inayokuwa inanizunguka hapa kazini.

Mara nyingi kwa wiki huwa ninaenda maktaba takriban ni siku tatu kwa ajili ya kujifunza na kujisomea kitabu na kutafuta maarifa mapya yaliyofichwa ndani ya maandishi. Sababu ninazo katika kitabu katika yalikofichwa mandishi.

Kwa kupima kitu kilichozarishwa kilichoongezeka na kilichobuniwa kipya kabisa. Kwa hapo ndipo napoweza kupima mafanikio ya timu kwa timu kama imezalisha kitu kipya lakini pamoja na kilichoongezeka wana wapima.

Moja kati ya mwezi katika mwaka ninaopenda zaidi ni mwezi wa nane kwa sababu ni mwezi ambao nilizaliwa mimi nilizaliwa duniani, nikaja duniani kwa mwezi wa wanane lakini pia na penda sana mwezi wa kumi na mbili kutokana na mwisho wa mwaka mapumziko baada ya mihangaiko ya miezi yote kumi na moja, kwa mapumziko na sherehe za hapa na pale za kukamilisha mwaka.

Ndiyo ni na wafahamu majirani zangu kutoka na ni watu ni watu wakaribu ninaokaanao. Na ni watu ambao tunashirikia na nao kwani na wafahamu vizuri. Lakini pia wote sisi sote tunafahamia na vyema.

Wakati wa wasiwasi muda nyingi, mara nyingi huwa ninatumia, matumizi ya mitandao ya kijamii ya sasa tiktok kwa ajili kwangalia vichekesho kwa ajili ya ku ya kubadilisha mawazo na kubadilisha moodi ninayokuwanayo lakini pia nikiwa na wasiwasi zaidi natumia muda huo kukaa faraghani kwa ajili ya kumwomba mungu.

Kipya mmh kitu moja nawezapenda kujifunza ni kwanza mbinu mbali mbali za matumizi sahihi ya akilimnemba au ai. Napenda kupata marifa kutoka huko yaani ni kupata mafunzo mapya juu ya matumizi ya akilimnemba. Faida zake na jinsi ambavyo inaweza kunsaidia kwa ajili ya ubunifu na uletaji wa kitu kipya na chanzo katika maendeleo ya jamii yangu. Kitu ambacho napenda sana napenda sana.

Hapana, sipendi kufanya kazi nyumbani. Kwa sababu nyumbani, mazingira ya nyumbani hayanipi morali ya kufanyia kazi nyumbani na pia hayanipi utulivu wa kutosha. Kwa jiri ya kuhakisha kwamba kazi yangu inakwenda kwa usahihi na kwa ubora unaotikiwa.

Kwa siku mitandaoni siku mpaka iishe ninakuwa ninatumia takriban masaa mawili mpaka matatu. Kwa sababu mara nyingi napenda kuingia mtandaoni majira ya saa nne asubuhi. Pia saa kumi joni na saa nne usiku wakati wa kuenda kupumzika kwa hivyo ni takriban masaa mawili mpaka matatu.

Mie ni mtu wakuwai sana. Mie ni mtu wakuwai Every oppotunity ninawai. Kila mahali ninawai na sababu mimi ni mtu ambae ni napenda sana kuenda na muda. Kuenda na muda nazingatia sana muda kwa hilo inanifanya kuwa ni mtu wakuwai. Chelewa kwangu hakuna nafasi kabisa.

Ya, ni tabia yangu ya kupenda kujaribu vitu vyakula vipya. Kwa hivyo ninapenda sana kujifunza tamaduni mpya. Na, na, na, na, kwa hivyo ile hali ya kujifunza tamaduni mpya kunifanya niweze kupenda kushiriki vyakula vipya ili niweze kujua tamaduni za watu.

Moja kati ya kizo ya ndoto yangu kwanza ninapenda kusafiri kwenda maeneo nyenye vivutio mbali mbali mfano kwa hapa nchini Tanzania timiza yangu ya ndoto siku Mungu akinibariki natamani kufika ngorongoro kreta natamani kufika serengeti national park, natamani kufika mikumi, natamani kufika mbuga za wanyama huko Sorry, ili nikapate kujifunza na kuona vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana eneo hilo. Lakini pia ni maeneo ya mbuga za wanyama, milimani, milimani kama kilimanjaro. Lakini pia ninapenda kufanya huko utalii ambapo ndani ya uo utalii ni kuna kujifunza pia mambo mapya tamaduni za wanyama, lakini pia tamaduni za kimaeneo. Lakini pia ninapenda kusafiri. Angalau napati na bebi, mpenzi, jesus. Niwe na mpenzi ushaona kwahiyo angalau nakuwa na muda kurilaksi nakupumzika. Lakini pia nahitaji kupumzika na kutembelea maeneo haya kutokana na kwamba yana upepo mzuri yana misitu mizuri yana sauti nzuri za ndege na nini na kadhalika. Kwa hiyo inanipa muda mzuri wa kupumzika na kupata nafasi nzuri ya kupumzisha mawazo na fikra mbalimbali ambazo na kwa ya terikumbana kutakana na majukumi tulio nayo siku kwa siku kwa siku.

Kazi za dharura kwa jinsi ninavyo zishughulikia, moja kwaza ni kuzitambua ni kazi ya aina gani na inajitaji nini kwa muda gani na kwa ubora gani. Kwa sababu kama inakuwa ni kazi ya dharura ambayo inahitaji ubora mkubwa, kwa hiyo nahitaji y muda gani kwa ajili ya utekelezaji wake, ili isije kwa dharura na iondoke kwa dharura bali ije kwa dharura alafu iondoke kwa ubora. Kwa ubora unaohitajika. Lakini pia, lakini pia jinsi navyozishughulikia ni kwa kwa kutafuta undani wa taarifa zake juu ya udharura wake. Nafikiri ni hayo tu.

Moja kabisa ni ujuzi wa kiufundi. Hasahasa maeneo ya welding. Na grinding ni maeneo ya ujuzi ambayo ninahitaji kuimarisha. Kwa ajili ya kujua ukulifu mbali mbali wa ulainishaji vyuma. Na utengenezaji wa vitu mbalimbali hasahasa samani vitu vya samani kwa njia ya vyuma.

Wana kiukweli siku za mvua. Shiku za mvua ni mashamba. Hanyika hivyo kuenda kutazama mwena ya mashamba wa kwa hivyo ya kirimo. Sababu moja katia kitu ambacho ni uti wa mgongo wa mtanzania au wanadamu ni kirimo. Na hivyo ya nye meselema nendeni mkweli mialdi mpote kawazalia kwa hivyo. Siku za mvua ni siku ambazo na tunakuwa na shughulii za kirimo. Kuandama shamba na kuyahudumia hili kweza wakisha pamba ya nastawi hivyo dhuli na kupata mazao ya kutosha kwa ajili ya kujikiki.

Hapana kabisa sipendi mchezo mchezo ya ubao. Sababu ni mchezo ambayo hainivutii hainipendezei. Na wala hainipi sababu ya kuifahamu. Mimi napenda michezo ambayo inanisaidia hata kwenye kujenga mwili mwili kimazoezi lakini mchezo ya ubao hapa.